Asubuhi tayari lazima ni amke ni anze siku leo ni siku nzuri naona juwa li naangaza jee ni chukue chai au kahawa na dhani kahawa ita nisaidia kuamka vizuri baada ya kuoga nitavanguo gani yule shati ya blu au nyekundu nafikiria bluu ni bora kwa leo na mkutano saa nne lazima ni jiandae mapema hebu niangalia maelezo ya jana nisikumbuke mambo muhimu siku ya leo nitakuwa nzuri tu.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

Ninaprogramu nyingi kwenye simu yangu jee nitazitumia zote nadhani nusu tu nizifute zile zisitumii zinachukua nafasi programu ya masila ni muhimu nitunti programu ya ramani pia ninaitumia kila siku yanasaidia kupata njia programu za michezo jezu na nifaa labda moja au mbili kwa burudani nizifute zingine na programu za kusoma habari kadhaa na za aina moja nitaweka moja tu bora zaidi programu ya banki ni lazima nalipisha bili na kuangalia pesa nathani nitaweka programu kumi tu, simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.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

Mwalimu alipigia jana, anasema mtoto wangu hana kazi ya nyumbani. Je ni kweli, lazima nizungmze naye leo, Yeye anasema amefanya kazi zote, lakini mwalimu anasema la tofauti Nahitaji kuelewa ni nini kinaendelea, labda anacheza sana, anasahau masomo. Ntamweleza umuhimu wa kufanya kazi ya shule kwa wakati, elemu ni ufunguo maisha mazuri. Bila elemu utakuwa na shida baadaye, nitakaa naye kesho jioni, tuangalie kazi zake pamoja. Ntamsaidia kama hana ueleo, watoto wanahitaji msaada wa wazazi sio lawama tu.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana kuna samaki kwenye jokofu nilimunua jana nitaopika na nazi watoto wanapenda mchuzi wa nazi nahitaji limau na tangawizi kumtia ladha je niandae ugali au wali nadhani wali nibora unaiva haraka nitakata vitungu vidogo vidogo na pilipili pia samaki lazima awe na ladha nzuri familia wanatarajia chakula kizuri nitapika pole pole wale haraka sana chakula kinachopikwa kwa upendo na subira huwa kitamu zaidi Nitaita wote tulale pamoja.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

Nina njaa sana je nipike nini leo kuna wali wa maharage hapo jikoni au nipike pilao lakini nina chukua mda mrefu nadhani nitafanya kitu raisi tu chapati na mchuzi wa mboga nina nyanya viazi na karoti nitaongeza pilipili kidogo sipendi chakula kisicho na latha watoto wanapenda chapati sana watafurai ninaitaji kuanza kuandaa mapema kabla hawajaja kutoka shule kaziya kupika ninzuri lakini leo nimezeeka kidogo.

Leo lazima niende kutembea nimekaa sana nyumbani wiki hii mwili wangu unaitaji mzozo nitakwenda uwanjani karibu na nyumba kuna njia nzuri ya kutembea huko ya na miti mingi nitachukua maji ni sikauke labda nitakutana na jirani zangu tunaweza kutembea pamoja mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima ninajaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu nitafanya hivi wiki nzima nitengeneze tabia nzuri.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana ni hatari pia unaona kitu kimoja kisha unaona vingine unakwenda ukiagiza vitu sivihitaji gharama inakuwa kubwa mwishoni nahitaji kuwa makini zaidi nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti nitanunua vile tu vilivyo kwenye roodha sitaangalia vitu vingine lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali mara nyingi kunashuka tofauti kubwa pia nisome maoni ya watu walikwisha nunua Niseme kama bidhaa ni nzuri kununua mtandaoni salama ikuwe itakuwa na busara nitajihadhari.